Nikiwa nyumbani, napenda kutumia muda wangu kufanya mambo yanayonifanya nijisikie nipo sawa. Mara nyingi, huwanza kwa kupanga vitu vyangu na kuhakikisha kila kitu kiko katika mpangilio mzuri. Napenda usafi, hivyo hutumia muda wangu kusafisha nyumba ili mazingira yawe safi na ya kupendeza. Baada ya hapo, napenda kuchukua muda wangu binafsi kusoma vitabu au kutazama filamu. Tuma vitabu hunisaidia kuongeza maarifa na kunituliza mawazo, huku kutazama filamu huniburudisha na kunipana nafasi ya kupumzika baada ya shughuli za siku. Kwa jumla, kuwa nyumbani hunipana nafasi ya kujitunza, kupumzika na kujiandaa kiakili kwa majukumu yanayofuata.

Kwa upande wa kupiga picha, mimi sii mtu wanae piga picha mara kwa mara. Sipendi kupiga picha kila siku au bila sababu malumu. Mara nyingi, hupiga picha tuu ninapouduria, tukio muhimu, kama shere, au hafla, malumu, hasa nikiwa nimevaa vizuri au nimejitarisha vizuri. Napenda kupiga picha wakati ninapojisikia, nipo sawa, na ninapoonekana, nadhifu. Kwangu, picha ni kumbu kumbu ya nyakati malum. Si jambo la kawaida la kila siku. Ndiyo maana nachagua kupiga picha kwa nadra lakini katika nyakati ambazo zina maana na muhimu kwa ngu.

Katika kuboresha michakato ya kazi, mimi huanza kwa kupanga kazi zangu vizuri na kueka vipaumbele kulingana na umuhimu wake. Napenda kufuata mpangilio maalum ili kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa wakati na ni kwa ufanisi. Pia, hujitahidi kutumia muda vizuri ili kuepuka kuchelewesha majukumu mengine. Zaidi ya hayo, napenda kujifunza mbinu mpya zinazoweza kurahisisha kazi kama kutumia njia bora za kufanya kazi au kujipanga upya pale inapobidi. Nikiona kuna changamoto katika mchakato wa kazi, hujaribu kutafuta suluhisho mapema au kuomba ushauri kwa wenzangu. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuboresha ubora wa kazi yangu na kuongeza tija kazini.

Mwazi ni nao pende zaidi ni disemba. Sababu kuu ni kwamba disemba ni wakati ambao familia hukutana pamoja baada ya mwakamzima wa shugli mbalimbali. Ni kipindi cha kukaa pamoja, kushirikiana na kusimuliana hadithi itofauti kuhusu mambo tulio ya pitia kwa mwakamzima. Katika mwazi huu, tunakula pamoja, tunacheka pamoja, tunacheza na kufuraiye uwepo wa watu wanautuwelewa na kutujali. Mazingira huwa ya amani na furaha jambo linalonipa utulivu wa moyo. Disemba hunifanya nijisikia karibu zaidi na familia yangu na hunikumbusha umuhimu wa upendo, mshikamano na furaha ya kuwa pamoja.

Kuhusu kusoma magazeti, mimi si mtu anayesoma magazeti mara kwa mara. Sababu ni kwamba siku hizi habari nyingi zinapatikana kwa urahisi kupitia mtandao. Kupitia simu au kompyuta ninaweza kupata habari za ndani na za kimataifa kwa wakati wowote bila kununua gazeti. Pia, habari za mtandaoni husasishwa mara kwa mara hivi hunisaidia kupata taarifa mpya kwa haraka zaidi. Kwa sababu hiyo, napendelea kutumia mtandao kufuatilia habari badala ya kusoma magazeti ya karatasi.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na heshima kati ya wafanyi kazi na waajiri. Mawasiliano mazuri na kuelewana kazini husaidia kupunguza migogoro na kuleta mshikamano. Pia, pale ambapo kila mtu anathaminiwa na kusikilizwa wafanyi kazi hujihisi huru na wenye motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hayo, ushirikiano mzuri msaada kutoka kwa wenzako na mpangilio mzuri wa kazi huchangia sana kuboresha mazingira ya kazi. Mazingira safi, salama na enye utulivu pia huongeza umakini na tija kazini. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi huifanya kazi iwe ya kufurahisha na huongeza ufanisi wa kila mtu.

Nilipo kuwa mtoto, nilipenda kucheza sana na wenzangu wa umri yangu. Tulifurahia wakati wa michezo kucheka pamoja na kushirikiana katika mambo mbalimbali ya burudani. Michezo hiyo ilinifanya nijisikie furaha na huru huku pia ikinifundisha kushirikiana na wenzangu. Pia nilipenda kusaidia wazazi wangu pale walipohitaji msaada kama kufanya kazi ndogondogo nyumbani au kushirikiana katika shughuli za familia. Kila wakati niliposhirikiana nao nilijifunza umuhimu wa kusaidiana na kuwa na nidhamu. Kwa hivyo utoto wangu ulikuwa umejaa furaha na mafunzo ya maisha muhimu.

Ninaposherekea siku kuu, mimi hupenda kutumia siku mzima na familia yangu. Kwanza, tunapika pamoja vyakula mbalimbali na kuhakikisha kila mtu anashirikiana. Kisha, tunacheka, tunasimulia hadithi na kufurahia pamoja. Pia sisi, hupenda kueka muziki na kucheza pamoja. Mwisho tunakula pamoja na kushirikiana katika mazungumzo ya familia. Kwa njia hio, siku kuu inakuwa ya furaha, mshikamano na kumbukumbu nzuri kwa kila moja wetu.

Ndiyo, mimi mara nyingi hununua vitu kwa kutumia simu yangu. Kwa sasa, kuna mitandao mbalimbali ya kibiashara ambayo imerahisisha ununuzi wa bidhaa bila kuondoka nyumbani. Mimi binafsi napenda kutumia kilimol na glovo. Kitu ninachopendelea zaidi ni kununua bidhaa za kielektroniki na chakula. Ununuzi wa bidhaa za kielektroniki unarahisisha maisha yangu kwa sababu ninaweza kupata simu, kadi za kumbukumbu au vifaa vya kompyuta kwa urahisi bila kwenda sokoni. Pia mara nyingi ninapenda kuagiza chakula mtandaoni sio tu kutoka hapa nchini bali pia chakula cha kimataifa ambacho kinanipa fursa ya kuonja ladha tofauti. Kununua kwa simu ni rahisi na huchukua muda mfupi. Pia unapofanya ununuzi mtandaoni unaweza kulinganisha bei na bidhaa mbalimbali kabla ya kuamua kununua. Hii inanisaidia kuepuka kutumia pesa nyingi bila kufikiria. Kwa jumla, teknolojia ya simu imebadilisha jinsi tunavyo nunua na kutengeneza maisha kuwa rahisi zaidi.

Kwa maoni yangu, napendolea mahali pakimia kuliko pale pa kelele. Mahali pa kimya hunipa nafasi ya kutafakari, kufanya shugulizangu kwa utulivu na kushugulikia mawazo yangu bila usumbufu. Katika mahali pa kimya, ninaweza kusoma, kuandika au hata kusikiliza mziki wangu nikiwa na utulivu. Haijalishi ni mda gani, asubui au jioni, mahali tulivu kuna nifanya nijisikia vizuri na ninaweza kuzingatia kile ninachofanya kikamilifu. Kinyume chake, mahali pa kelele mara nyingi kunasababisha mchanganyiko, kushugulika na kelele zisizo za lazima na kuna upunguza uwezo wangu wa kujitolea kikamilifu kwenye jambo lolote. Kwa hivyo, kwa kweli napendelea mahali pa kimya. Ni mahali ambapo ninaweza kuwa mimi mwenyewe kupumzika kwa akili na moyo na kufanya mambo yangu bila kuvurugika. Utulivu wa mahali, uchangia sana katika furaha yangu na katika ufanisi, wakili ni nachokifanya.

Wakati wa msongo wa kazi, kila mtu ana njia zake za kukabiliana na hali hio. Kwa upande wangu, napenda kuchukua hatua chache ili kupunguza msongo na kujipatia utulivu wa akili. Kwanza, mara nyingi nachukua dakika chache kupumzika. Hii inaweza kuwa kwa kupumua kwa kina, kusimama kidogo au kutembea ndani ya ofisi au nyumbani. Kupumzika kidogo kunanisaidia kutafakari na kurudisha umakini wangu. Pili, mara nyingi napenda kupanga tena kazi zangu. Napanga kipaombele cha mambo muhimu na kujaribu kuyafanya hatua kwa hatua badala ya kushugulika na yote kwa wakati moja. Hii inanisaidia kupunguza hisia za kuchanganikiwa na kushindwa. Pia, mara nyingine napenda kufanya shughuli za kutuliza akili kama kusikiliza mziki tulivu, kunywa chai au kahawa kidogo, au hata kuandika mawazo yangu. Hizi ndoto ndogo husaidia akili yangu kupumzika na kurekebisha hisia za msongo. Kwa hakika, msongo wa kazi ni kawaida, lakini kwa kutumia njia hizi ndogo ninaweza kuthibiti hali hiyo bila kuathiri afya yangu ya akili na uwezo wangu wa kufanya kazi wa ufanisi.

Kwa upade wangu, mimisi mva miwani. Kwa baati nzuri, ninaona vizuri hivyo sihitaji kutumia miwani ya kuona. Hii inaniwezesha kushughulika na shuguli zangu za kila siku bila kizuizi chochote. Ingawa misi mva miwani, napenda kuona jinsi watu wengine wanavyo pendelea kufa miwani. Wangine wanavaa kwa sababu ya afya yao, ya macho, wengine kwa mituindo, na wengine kwa sababu ya burudani au starehe. Kwa hakika, miwani inaweza kuwa muhimu sana kwa wale ambao hawana kuona vizuri au wanataka kuongeza mtindo wao. Kwa hivyo, ingawa mimi sii mvamiwani, ninailewa muhimu wake na jinsi unaweza kusaidia au kufanya mtu ajisike vizuri. Kila mtu anamaitaji yake. Na mimi binafsi, ninafurahia kuwana afya mzuri ya macho bila kuhitaji miwani.

Kwa maoni yangu, juisi ninayoipenda sana ni ya sabibu. Ladha yake ni tamu sana na inapokuwa baridi inafurahisha zaidi. Kila wakati ninaapokunywa juisi ya sabibu najisikia nimepumzika na kupata nguvu kidogo. Haswa baada ya shughuli za mjana au wakati wa joto. Zaidi ya ladha, juisi ya sabibu pia ni nzuri kwa afya kwani ina vitamini na madini muhimu ambayo husaidia mwili kufanya kazi vizuri. Napenda pia kujaribu mchanganyiko wa sabibu na matunda mengine kama vile maembe Kwani inatoa ladha mpya na inafurahisha zaidi Kwa hakika, juisi ya sabibu ni pendekezo langu kubwa kati ya juisi zote za matunda ni tamu, inafurahisha na pia inasaidia afya yangu kwa njia nzuri.

Ndio, mimi tayari nimewa kununua tikiti za tukio mbalimbali. Kwanza, nilinunua tikiti za sinema ilikuangalia filamu fulani. Nilikwenda na mpenzi wangu na ilikuwa siku nzuri ya kondoa msongo wa kazi na kupumzika kidogo. Tulifurahia filamu na pia tulipata muda wa kuzungumza na kufurahia mda wetu pamoja. Pia, nimewa kununua tikiti za tamasha la mziki kama vile Solfest. Ambapo wasanii mbalimbali hufanya mashow yao. Nilifurahia sana kusikiliza mziki wa live na kuungana na watu wengine wanyeshauku sawa. Hii ilikuwa njia nzuri ya burudani na kupata furaha ya kipekee. Aidha, nimewai pia kununuwa tikiti ya kueda kuangalia mpira katika uwanja wa michezo. Kuona mechi ya moja kwa moja na kuungana na mashabiki wengine ilikuwa experience ya kuvutia sana. Kwa hakika, kununua tikiti za tukio kuna nipa furaha na kumbukumbu nzuri. Kila tukio linalradha yake na kila tikiti ni nayonunua inaniwezesha kupata uzoefu wakipekee wa maisha.

Kumbukumbu ni nayokumbuka ya kutisha ni ile wa mwaka wa elfu mbili na saba. Wakati huo kenya ilipata vurugu baada uchaguzi ambapo jamii mbalimbali zilipishana na kushiriki katika mapigano. Hali ilikuwa mbaya sana na watu wengi walipoteza maisha yao. Mimi binafsi wakati huo nilikuwa mgonjwa na watu walikuwa wakipigana nje kwa fujo. Baba yangu mzazi alilazimika kunichukua na kuwaomba wapiganaji ili nipate huduma za mapitibabu haraka. Polisi walikuwepo na kumlinda baba yangu na hatimaye tulifika hospitalini ambapo nilipewa matibabu. Hii ilikuwa hali ya kutisha na kustua. Kwa kweli, ilikuwa ni tukio lililo nikumbusha jinsi vurugu za siasa zinavyo weza kuathiri maisha ya watu binafsi. Mwaka huo Kenya ilipoteza watu wengi na damu nyingi ilianguliwa. Yote kwa sababu ya uchaguzi. Kumbu kumbu hii inabaki kuwa ya kusikitisha na kutisha kwa ajili yangu na familia yangu.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula kitamu hufurahisha moyo na huongeza hamu ya kukula. Napenda chakula kilichoandaliwa kwa umakini, chenye ladha nzuri na viungo vinavyoongeza utamu. Mara nyingi, napenda chakula cha asili kama vile wali na maharage, wali na nyama, pamoja na supu ya mboga. Chakula kitamu, si tu kufanya mlo kuwa wakufurahisha, bali pia huchangia hisia nzuri na furaha wakati wa kukula. Napenda pia kujaribu ladha mpia zinazo patikana nyumbani au katika mikusanyiko ya familia kwani kila chakula kipya hutoa furaha tofauti. Kwa hakika, chakula kitamu ni sehemu ya furaha yangu ya kila siku na kila mara napenda kuhakikisha napata chakula kitamu kinachofanya nijisikie vizuri.

Kwa maoni yangu, mimi napendelea kutumia Wi-Fi kuliko data ya simu. Kwanza, Wi-Fi ni nafuu ukilinganisha na data ya simu kwani huna shaka kwamba itakwama ghafla. Data ya simu mara nyingi hupotea haraka na hivyo unakuwa na hofu ya kuimaliza wakati unafanya kazi nzito au unapotazama kitu kwa muda mrefu. Wi-Fi hufanya iwe rahisi kufanya shuguli nyingi kwa muda mrefu bila wasiwasi. Unaweza kutazama video, kusoma habari au kufanya kazi mtandaoni bila kuogopa kwamba data itakwama gafla. Hii hufanya maisha huwa rahisi na unapata uhuru wa kutumia mtandao kwa njia bora zaidi. Kwa hivyo, kwa sababu ya gharama nafuu na uhuru wa kutumia, mimi napendelea kutumia wifi badala ya data ya simu. Ni chaguo, busara, kwa kila siku.

Kwa kikisha nenosiri lako ni salama, ni jambo muhimu sana kwa kila mtu anayotumia mtandao au simu. Kwanza, mimi ujaribu kutumia nenosiri gumu lisilo rahisi kukisia. Hii inamanisha kuwa linakuwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama malumu. Pili, napendelea kutokuwa na nenosiri lile lile kwa akaunti zote. Kila akaunti yangu ina nenosiri tofauti ili kuhakikisha kwamba hata kama akaunti moja itafungwa zingine bado ziko salama. Pia mara kwa mara kubadilisha nenosiri lango ili kuongeza ulinzi zaidi. Zaidi ya hayo napenda kutumia njeza uhakika kama uthibitisho wakatua mbili ambapo unaitaji kuthibitisha kwa simu au barua pepe wakati unapuingia. Hiu usaidia kukakikisha kuwa hakuna mwingine anayoweza kutumia kaunti yangu hata kama wanajua nenosiri. Kwa kakika, kweka nenosiri salama ni jambo la lazima kwa kila mtu. Kwani inasaidia kulinda taarifa binafsi na kukakikisha usalama wetu mtandaoni.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi kupanga mda wangu kwa utulivu na kwa kutafakari. Kwanza, inajikabithi kidogo kwa mda wakupumzika na kutafakari kwa husu siku yangu. Hii ninjia kuondoa mawazohasi na kujianda kwa usingizi mzuri. Baada ya hapo, napenda kuangalia daftari langu la kumbukumbu. Hapa ninaleta kumbukumbu za mambo nilio yafanya siku hiyo ni kithatmini mafanikio yangu na kushugulika na makosa au mambo ambayo siku yafanikisha. Pia, ninangalia malengo niliowaweka kwa siku hiyo na kuona ni yapi niliwa fanikisha na ni yapi yanaitaji jitihada zaidi. Hatimae, napanga malengo yangu ya siku inayofuata. Hii uniozesha kuwa na muongozo wa mambo wa kufanya na kunisaidia kwa muka asubui nikiwa na mpango mzuri na nidhamu. Kwa hakika, hii ni kipindichangu, cha faraja na utulivu. Kina choni nasa umuhimu wa kujitatmini na kupanga maisha kwa ufanisi.

Mimi binafsi sijawahi kusafiri kwa ndege hadi sasa, lakini ni jambo ambalo ningependa sana kujaribu siku moja. Wazo la kusafiri kwa ndege linanivutia sana kwani linahusisha haraka, urahisi na pia mtazamo wa kipekee wa kuona dunia kutoka angani. Mara nyingi nashangaa jinsi ndege zinavyoweza kupeleka watu mbali sana kwa muda mfupi, jambo ambalo katika usafiri wa kawaida lingechukua muda mrefu sana. Nyingine, kusafiri kwa ndege kunanipa fursa ya kuona mandhari tofauti, miji, milima na bahari kutoka angani, jambo linalopelekea furaha na msimamo wa kipekee. Kwa hakika, ingawa sijawahi kusafiri kwa ndege, ndoto ya siku moja kupanda na kuona dunia kwa mtazamo wa juu inabaki kuwa jambo linalonivutia sana na ninategemea siku moja, nitafanikisha ndoto hii.

Kama umiliki wa biyashara ya nguo za mtumba, mimi utukua jukumu la kushugulikia wateja kwa utaratibu na heshima kubwa. Kwanza, napenda kusikiliza maitaji ya kila mteja ili kuelewa ni ainagani ya bidha anazopenda au anazoitaji. Hii inanisaidia kutua ushauri sahihi na kumsaidia mteja kupata kila anachotafuta. Zaidi ya hapo, mimi hufanya kila jitihada kuhakikisha wateja wanapata huduma ya haraka na enye furaha. Napendo kuwa natabasamu na kuwa mkarimu na muaminifu kwani wateja wanapohisi kuwa metunzo vizuri mara nyingi wanarejea tena. Pia, mara nyingine napenda kutuwa mapendikezo ya mtindo au jinsi ya kunganisha nguo ili wateja waweze kupata mwonekano mzuri wakipeke. Kwa hakika, kushughulikia wateja kwa hishima na uangalifu ni muhimu sana katika biyashara yangu. Huduma nzuri situ inawafanya wateja kufurahia, bali pia huchangia ukuwaji wa biyashara na uaminifu wa wateja kwa mdamrefu.

Binafsi, napenda kwenda madukani mwishoni mwamwezi. Hini kwa sababu mwishoni mwa mwezi kwa kawaida tayari nimepokea mshahara wangu na hivyo ninaweza kupanga manunuzi yagu kwa urahisi. Kwa kwenda madukani mwishoni mwa mwezi, napata fursa kunua bidhaa muhimu ambazo zitanisaidia kusalia vizui kwa muda mwezi mzima. Hii inajumuisha chakula, bidhaa za nyumbani na vitu vidogo vinavo hitajika kila siku. Aidha, kununua mwishoni mwamwezi kuna nipa uhakika wa kutumia fedha zangu kwa busara na kuepuka msongamano wa manonezi mwanzoni mwamwezi. Kwa hakika, kwenda madukani mwishoni mwamwezi ni mda unaoni faa zaidi. Kwani unanisaidia kupanga vizuri maisha yangu na kuhakikisha kila kitu kinakua tayari kwa mwezi mzima.

Kwanza, kuhusu muda ninavyotumia simu kila siku. Kwa kawaida, hupita masaa machache nikitumia kwa kazi na burudani. Hii inajumuisha kuangalia mitandao ya kijamii, kuwasiliana na marafiki na familia, pamoja na kusoma habari na maelezo mbalimbali. Kuhusu programu, ninazotumia zaidi. Napenda kutumia zile zinazohusiana na mawasiliano ya biashara yangu. Kwa mfano, Whatsapp ni muhimu sana kwangu kwani napiga mawasiliano na wateja na pia napenda kutumia Instagram kuonyesha bidhaa zangu na kushirikiana na wateja kwa urahisi. Nokia ilikuwa simu yangu ya kwanza ambayo ilikuwa rahisi na ya kudumu. Baadaye niliboresha na nikapata simu ya Redmi ambayo inafanya kila kitu kwa urahisi zaidi, ikinisaidia kufanya kazi nyingi kwa kati moja na pia kuendana na mahitaji ya kisasa ya mawasiliano. Simu pia inasaidia maisha yangu kwa njia nyingi. Inafanya iwe rahisi kuwasiliana na watu mbalimbali kupata taarifa kwa haraka na kusimamia biashara yangu kwa urahisi. Hata hivyo, napenda kuzima simu wakati wa usiku au wakati ninapohitaji kupumzika na kutafakari ili akili yangu ipumzike na nipate usingizi mzuri. Kwa hakika, simu ni chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku, lakini ni vyema pia kudhibiti muda wa kuitumia ili kuzingatia afya ya akili na muda wa kupumzika.

Kampuni yoyote inapaswa kuwa na baadhi ya sifa muhimu ili iweze kuendelea vizuri na kufanikisha malengo yake. Kwanza, uaminifu ni jambo la msingi. Kampuni inayo jitahidi kuwa ya kweli na heshima kwa wateja wake na wafanyi kazi wake inapata heshima na imani kutoka kwa kila mmoja. Pili, ubunifu ni sifa nyingine muhimu. Kampuni inayochangamkia njia mpya za kufanya mambo, kutatua matatizo au kuboresha huduma au bidhaa zake, inakuwa na faida kubwa na inavutia wateja. Aitha, kampuni yenye utunzaji kwa wateja ni muhimu sana. Kujali mahitaji ya wateja, kuwasikiliza na kutoa huduma bora hufanya wateja kurudi tena na tena. Zaidi ya hayo, uwajibikaji ni sifa inayohitajika. Kampuni lazima iwe na uwajibikaji katika malengo yake kwa wafanya kazi wake na kwa jamii kwa ujumla. Hii inasaidia kuendeleza biashara kwa njia yenye tija na yenye heshima. Kwa hakika, sifa hizi uaminifu, ubunifu, utunzaji kwa wateja, uwajibikaji. Ndizo ninaona ni muhimu sana kwa kampuni yoyote inayotaka kustawi na kuwa na mafanikio ya kudumu.

Kwanza, kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu binafsi nampenda sana Lebron James. Ni mchezaji ambaye anaumahiri mkubwa, nguvu na ujuzi wa kipekee wa kushughulikia mpira na kuongoza timu yake. Pili, ninampenda Lebron kwa sababu ya uwezo wake wa kushinda changamoto na jinsi anavyo wajibika kwa timu yake. Anambinu nzuri za kufunga pointi kutoa pasi sahihi na kuhamasisha wenzake kuonyesha kiwango bora kwenye mchezo. Hii inafanya awe kielelezo cha kuigwa kwa wachezaji wengine na mashabiki wake. Tatu, nakumbuka mchezo moja wa ajabu niliomuona akicheza, ambapo alifunga point nyingi huko akisaidia wenzake kushinda mechi hiyo. Hilo lilikua jambo la kushangaza kwani aliweza kuthibiti mchezo kwa njia ya kipekee na kuonyesha uwezo wake wa hali ya juu. Nne, ujuzi gani niliouona akiwa nao ni ustadi wake wakuepuka wapinzani, jinsi anavyo piga pasi kwa wakati sahihi na kasi ya mwendo wake. Hii inafanya kila mchezo wake kuwa wakufurahisha kuangalia. Tano, ninapo muona akicheza nahisi msisimuko mkubwa wa furaha. Mchezo wake unanifanya nisisimuke kuhamasisha na hata kujiweka malengo makubwa katika maisha. Kwa hakika kuangalia wachezaji bora kama Lebron James ni burudani na motisha kwa mashabiki wa mpira wa kikapu.

Ndiyo, napenda sana kupika. Kupika ni burudani kwangu kwani kunanipa fursa ya kujaribu mapishi mapya na kupata ladha tofauti. Kila wakati ninapopika, ninaweza kutumia viungo mbalimbali na mbinu tofauti, jambo linaloongeza furaha na ubunifu katika shughuli hiyo. Kupika pia ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupumzika baada shughuli za mchana. Napenda kujaribu vyakula vipya kutoka tamaduni tofauti au kuboresha mapishi ya kawaida niliyoyajua. Hii inanisaidia kujifunza mambo mapya na pia kushirikisha familia au marafiki chakula bora nilichokipika. Kwa hakika, kupika si tu kazi ya nyumbani, bali pia ni burudani njia ya kujifunza na fursa ya kuonyesha ubunifu wangu. Kila mara ninapopika nahisi furaha na kuridhika kwa kile nilichotengeneza.

Mimi binafsi, napenda tabia ambazo zinaonyesha uaminifu, heshima na kwa jali wengine. Tabia nzuri ni ile inayo jali maitaji ya watu wengine, inasaidia bila kuthaniwa na inayo onyesha uruma kwa familia, marafiki na jamii kwa jumla. Zaidi ya hapo, napenda tabia ya kusikiliza mawazo ya wengine, kutuwa msahada pali inapo hitajika na kushirikiana kwa njia ya heshima. Tabia kama hii ufanya watu waone kuwa wanathaminiwa na kuhamasika kufanya vyema. Ni tabia zinazo jenga uhusiano mzuri na zinafimiza mshikamano na amani katika jamii. Kwa hakika, tabia ni zaidi ya maneno au heshima ya uso. Ni matendo ya nayonyesha utu na huruma. Tabia nzuri kwa wengine kuchangia furaha mshikamano ustawi wakila moja, jambo ambalo linafurahisha sana kuona likiwepo.

Wakati umeme unapokatika, mimi hupanga jinsi ya kutumia muda wangu bila kutumia umeme. Kwanza, napenda kupumzika kidogo na kufurahia utulivu wa nyumba bila kelele za mashini au televisheni. Hii ni fursa nzuri ya kupumzika akili na kuondoa msongo wa kazi au shughuli za kila siku. Zaidi ya hapo, mara nyingine napenda kutumia muda huu kusoma vitabu au kufanya mazoezi madogo. Kwani hizi ni shughuli zinezoweza kufanyika bila umeme. Pia, napenda kushirikiana na familia au marafiki kwa mazungumzo, michezo ya bodi au shughuli nyingine zinazojenga uhusiano na furaha. Pia, wakati mwingine napenda kupanga mambo yangu kama kuandika kumbukumbu au kupanga malengo, jambo ambalo linaweza kufanyika bila kutumia mashine yoyote. Wakati wa kukatika kwa umeme ni fursa nzuri ya kujiangalia na kufanya mambo kwa utulivu. Kwa hakika, kukatika kwa umeme, kunanisaidia kupumzika, kujiweka sawa kisaikolojia na kushirikiana na familia kwa njia ya furaha na utulivu.

Mimi binafsi siwekipicha zangu mtandao ni mara kwa mara. Mimi upendelea kweka maisha yangu binafsi kwa faraga na hivyo sihitaji kushiriki picha zangu kila wakati kwenye mtandao ya kijami. Na amini si lazima kila jambo lifanyu kwa wazi ili mtu ajisikie vizuri au kutibitisha chochote kwa wengine. Mara chache nina poweka picha huwa ni kwa sababu maalum labda kumbukumbu muhimu au chukio la kipeke. Hata hivyo, kwa kawaide napendelea kufurahia matukio yangu bila shinikizo la kupigia picha au kuwaza kuhusu kuyaweka mtandaoni. Hii hunipa amani ya akili na kunifanya ni jisikia huru zaidi. Kwa hakika, kila mtu ananjia yake ya kutumia mtandao ya kijamii. Kwangu mimi, kutoweka picha mara komara ninjia ya kujilinda, faraga yangu na kuishi maisha yangu kwa utulibu bila kuathiriwa na maoni ya wengine.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima. Kupanda milima ni shugli ya kufurahisha na pia yenye aina ya mazoezi ya mwili ambayo kusaidia kuimarisha afye. Wakati ya kupanda milima, mwili hufanya kazi vizuri na mtu hupata nguvu pamoja na ustahi milivu. Zaidi ya hilo, kupanda milima hunipa fursa ya kufurahia mandari mazuri ya asili. Kutoka juu ya mlima unaweza kuona mazingira kwa upana hewa safi na uzuri wa maumbile unaofurahisha macho. Hiu unifanya nijisikie huru na kutulia kiakili. Kwa hakika kupanda milima ni burudani ninayoipenda kwa sababu inachangamsha hunipa afya njema na hunirusu kufurahia uzuri wa mazingira ya asili kwa namna ya kipeke.

Kwa kawaida, mimi hufua nguo zangu mara moja kwa wiki. Baada ya wiki mzima ya shughuli za kila siku, napata muda wa kukusanya nguo zote chafu na kuzifua kwa pamoja. Njia hii hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha kuwa nina nguo safi kwa matumizi ya siku zinazofuata. Kufua nguo mara moja kwa wiki pia hunisaidia kuokoa maji, sabuni na nguvu kwani nafua kwa mpango maalumu badala ya kufua kila siku. Aidha, njia hii inafanya niwe na utaratibu mzuri wa usafi na kunirahisishia kupanga kazi zingine za nyumbani. Kwa hakika, kufua nguo mara moja kwa wiki ni mpangilio unaonifaa kwani hunipa muda wa kufanya shughuli zingine, huku nikihakikisha usafi na mpangilio mzuri wa mavazi yangu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao sana ni ule wa kuelewa mambo yote kwa kina na kujua jinsi ya kutenda katika hali mbali mbali za maisha. Ningependa kuwa na ufahamu wa haraka wa mazingira yanayonizunguka na kutambua kinachofaa kufanywa bila kuchanganyikiwa. Uwezo huu ungeweza kunisaidia kufanya maamuzi sahihi katika nyakati tofauti. Iwe ni wakati wa furaha, changamoto au migogoro. Pia, ungenisaidia kuelewa watu vizuri zaidi kutambua hisia zao na kuwasiliana nao kwa busara na heshima. Kwa njia hii, ningejenga mahusiano mazuri na kuepuka makosa yanayotokana na kukosa kuelewa. Kwa hakika, kuwa na uwezo huu wa kuelewa na kutenda kwa hekima katika kila hali, kungechangia sana maendeleo yangu binafsi na kunifanya niwe mtu mwenye utulivu, busara na mwelekeo mzuri katika maisha.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota kwa sababu ni jambo linalonipa utulivu na kunivutia sana. Wakati wa usiku angali napokuwa wazi na nyota zikiwa nyingi, uwa ni mandhari ya kuvutia mnu. Kuziangalia hunifanya ni hisi amani na kunisaidia kutafakari mambo mbalimbali ya maisha. Pia, napenda kuchunguza mipangiliwa ya nyota angani kwa sababu inaonyesha uzuri wa maumbile na mpangiliwa wa ulimwengu. Kila nyota inaonekana kuwa na nafasi yake, jambo linalonifanya nishangaye hekima ya uombaji. Wakati mwingine, kuangalia nyota kunifanya nihisi kama matatizo ya maisha ni madogo ukilinganisha na ukubo wa ulimwengu. Kwa ujumla, kuangalia nyota nishuguli ni nayoipenda sana, haswa usiku tulivu wenye angasafi kwa ni kunipafuraha matumaini na hisia ya uzuri wa ajabu wa dunia.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuanza na mawasilieno mazuri na watu ninaokutana nao katika maisha ya kila siku. Mara nyingi huwa tayari kusalimiana, kuzungumza kwa heshima na kusikiliza mawazo ya wengine. Hali hii hufanya watu wajisikie huru na kunifanya nijenge uhusiano mzuri nao taratibu. Pia, kushiriki katika shughuli mbalimbali kama kazi, masomo au shughuli za kijamii ambako hukutana na watu wenye maslahi yanayofanana na yangu. Kupitia mazungumza ya kawaida na kushirikiana katika kazi au burudani, urafiki huanza kukua bila kulazimishwa. Kwa ujumla, kufanya marafiki wapya kunahitaji uvumilivu, uaminifu na tabia njema Kwani urafiki wa kweli hujengkwa kwa muda na kwa maelewano kati ya watu.

Asubui, ninapenda kunya chai kwa sababu kunipa mguvu na kunisaidia kuanza siku ni kiwa na hali mzuri. Chai unifanya nijisikie mtulivu na kunipa joto haswa wakati wa subui ambapo hali ya hewa huwa baridi. Kunywa chai pia kunisaidia kuamka vizuri na kujianda kwa shugli za siku nzima. Zaidi ya hayo, chai ni kinywaji rahizi na kinapatikana na kuandaliwa kwa haraka. Mara nyingi kuandaliwa pamoja na maziwa na sukari kiasi jambo linaloifanya iwe tamu na iniladha nzuri Minapokunye chai asubui, uhisi muli wangu ukiwata yari kufanya kazi na kushugulikia majukumu mbali mbali Kwa jumla, chai ni kinyoaji ni nachokipenda sana asibui kwa sababu kunipa utulivu, nguvu na mawazo mazuri ya kuanza siku.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu ni wa upole sana na wanafuraha ya kipeke. Tabasamu zao, jinsi wanavyo onyesha upendo na raha wanayo leta ni jambu la kushangaza na zuri sana. Watoto ni wasiokuwa na hatia na hutua furaha kwa kila mtu anaiwazunguka. Pia, kucheza na watoto kuna nifanya ni sahau msongu wa maisha ya kila siku na kunipa amania akili. Njia wanavyocheza na kujiburudisha ina nikumbusha furaha raisi ya maisha na kunifundisha kuwa na moyo, waupole na uruma Kwa hakika, watoto ni wapenzi wa furaha na kucheza nao ni burudani kubwa Jambo linalonifanya nijisikia furaha na kuridhika ndani ya moyo wangu.

Ndoto yangu kubwa ni kuondokana na umaskini na kusaidia familia yangu pia kuishi maisha mazuri na yenye utulivu. Ningependa kuhakikisha wanapata kila kitu wanachohitaji bila kuwa na shida kubwa za kifedha ili waweze kuishi kwa furaha na starehe ya msingi. Zaidi ya hayo, ndoto yangu ni kuwa na kazi ya yenye nguvu na thabiti ambayo itaniwezesha kupata kipato cha kutosha na kuishi maisha ya heshima na kujitegemea. Ningependa kuwa mwanamke ambaye ana uhuru wa kifedha bila kuhitaji kumtegemea mtu au kutumia njia za haraka zisizo halali. Kwa hakika, ndoto hii inaniwezesha kuwa na maisha yenye uhuru, heshima na ustawi wa familia yangu. Ni ndoto ambayo ninatamani kufanikisha kwa bidii na kuishi maisha yenye maana na furaha.

Binafsi, napendelea kuvaa vyatu vilivyo fungwa vizuri kama vile closed shoes. Vyatu hivi ni vya starehe, vinahakikisha miguu inalingana vizuri na kuwalinda kutokana na majeraha au uchafu. Napenda vyatu vya aina ya Air Force au Adidas kwa sababu vina mwonekano mzuri ni vya kisasa na vinafaa kwa shughuli mbalimbali za kila siku. Zaidi ya hayo, vyatu hivi hutoa urahisi wa kutembea kwa muda mrefu na pia kunipa uhakika wa kuonekana vizuri bila kujali ni sehemu gani ninakokwenda. Napendelea pia vyatu ambavyo vinaendana na mtindo mbalimbali ya mavazi, jambo linaloongeza uhakika na mtindo wa kawaida wa kila siku. Kwa hakika, vyatu vilivyofungwa vizuri ni chaguo langu kwa sababu vinatoa faraja, usalama na mtindo wa kuvutia. Ni vyatu vinyavyonifanya nijisikie vizuri na kuwa na kujiamini katika shughuli za kila siku.

Napenda kusherehea mafanikio ya timu kwanjia ya furaha na shirehe ndogo ndogo pamoja na wenzangu. Wakati timu inafanikiwa kufanikisha mradi na kufikia malengo, huwa tunakusanyika, tunashirikiana hadithi za mafanikio na mara nyingine tunakula pamoja au kushirekea kidogo pale kazini. Zaidi ya hayo, napenda pia kutoa pongezi kwa kila mshiriki wa timu kwa jitihada na mchango wake. Hiu husaidia kuimarisha mshikamano, motisha na hisia za kushirikiana kika milifu katika timu. Kusherehekea mafanikio kuna tufundisha kutamini kazi ya kila mtu na kuendelea kufanya bidii kwa ajili ya malengo ya pamoja. Kwa hakika, kushimerehekea mafanikio ya timu ni njia nzuri ya kuongeza motisha, kuimarisha urafiki na kuonyesha shukrani kwa jitihada za kila moja. Hiu huchangia timu kuwa na mshikamano tabiti na kuendelea kufanikisha mambo makubwa kwa pamoja.

Mimi binafsi napendelea kusafiri kwa kutumia GPS kuliko ramani. GPS ni rahisi kupatikana aswa sasa hii teknolojia ipo kwenye simu ya mkononi. Hivyo ni rahisi kuipata wakati wowote na mahali popote. Kutumia GPS kuna rahisisha kuelewa njia na pia kuna punguza hatari ya kupotea. Zaidi ya hapo, GPS pia hunipa taarifa za wakati halisi kuhusu umbali na muda wa kufika. Jambo linalo nisaidia kupanga safari vizuri. Hii inafanya kusafiri kuwa rahisi na kupunguza msongo wa mawazo tofauti na ramani za karatasi ambazo mara nyingine zinaweza kwa changamoto kutumia haswa kwenye maeneo mapya. Kwa hakika, GPS ni chaguo langu la kwanza kwa sababu inarahisisha maisha, inafanya safari kuwa salama na yenye utulivu na hunifanya nijisikie huru na mwenye uhakika wa kuelekea maurudio yangu.